Ndiyo, napenda kula popcorn. Ni kitafunia kizuri hasa, ninapotazama filamu au kupumzika, ninapo toka kazi. Na hunifanya nijisikie, nimefurahia muda wangu zaidi. Kwanza popcorn ambao imechanganywa na asali, huwa tamu zaidi.

Ndiyo na hifadhi vitu vya dhamani. Hivi ni pamoja na nyaraka muhimu ya vitu binafsi ambavyo vina maana kubwa kwangu. Kama kumbukumbu za familia na zihifadhi kwa usalama kwa sababu vina dhamani ya kihisia na pia vinaeza kuwa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Mafanikio niliyapata kazini ni kumaliza miradi muhimu kwa wakati, kufanya kazi kwa bidii na, kwa uhusie, kuhusahihi, na kupata sifa nzuri katika kwa wenzangu na wasimamizi ambao wako katika kazini. Pia nimejifunza kushugulikia changamoto kwa ufanisi na kuboresha stadi zangu. Jambo lililonisaidia kuwa na mipangilio mzuri kuendelea kupanua ujuzi wangu kazini.

Napiganga picha mara chache hasa wakati wa hafla maalumu au tukio la furaha. Hii ni kwa sababu napenda kuchukua picha zinazoonyesha kumbukumbu muhimu mandhari nzuri au wakati maalum pamoja na marafiki ama nikiwa na familia. Chio kitu cha kila siku lakini napigai kuzifadhi kumbukumbu nzuri za maisha ambao nda kumbuka baadae.

Wakati wa baridi kali, napenda kubaki ndani ya nyumba. Nikivaa nguo nzito na vinyago ili kudumisha joto la mwili. Pia napenda kunywa kinywaji vya moto kama chai ama natengeneza kahawa na kula chakula kinacho pasha joto. Wakati mwingi mimi hupumzika kwa kusoma, kutazama filamu au kutumia muda kuwa na familia na marafiki li joto la moyo lipatikane ndani ya baridi.

Kujiandaa kwa mkutano, kwanza huangalia agenda au mada ya ya mkutano ili nijue ni nini kinachotarajiwa niseme. Kisha huandaa taarifa au hoja muhimu, nitakazozitoa. Pia hujipanga, kimsingi nikijua nafasi yangu kwenye mkutano na muda, nitakaozungumza. Kabla ya kuanzia, kupumzika kidogo na kuhakikisha vifaa vyote kama kompyuta au, maelezo maandalishi viko tayari, ili mkutano uende kwa utulivu na ufanisi wake.